Naam, ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu inanisaidia kufanya maamuzi bora kabla kununua kitu au kujaribu huduma mpya. Maoni hutoa uzoefu halisi kutoka kwa watu wengine ambayo hunisaidia kujua nini cha kutarajia. Sizitegemei kwa upofu lakini zinafaa kwa kuringanisha chaguzi na kuzuia uchaguzi mbaya.

Naamu, ninapenda kucheza na watoto. Ninafurahia nguvu zao, ubunifu na uaminifu. Kucheza nao ni jambo la kufurahisha na pia ninjia nzuri ya kufundisha maadili rahisi kama kushiriki, heshima na ushirikiano. Inapendeza kuwaona wakiwa nafuraha na kujifunza kupitia njia ya michezo.

Wakati wa subuhi mimi upenda kula kifunguwa kinyo rahisi na chenye afya. Mara nyingi hii hujumuwisha chai wakati muingine na mukate au mandazi na mara kwa mara mayai au matunda. Napendelea kitu chepesi lakini chakujaza ili kunipa nguvu na kunisaidia kuanza siku yangu vizuri.

Mimi hujikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nye pesi na wakati mwingine kuvaa kofia ili kunizuia kuto chomeka na miale mikali ya jua. Ninajaribu kukaa kivulini inapo wezekana na kuepuka kuwa nje kwa muda mrefu sana wakati wasaa zenye joto zaidi. Mimi unywa maji mengi ili kukaa na maji na kueka mwili wangu baridi.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Ninaitumia kutafiti habari, kuandika barua, kuwasiriana mtandaoni na kutazama video za elimu. Pia, ninaitumia kufatiria habari, kuboresha ujuzi wangu na wakati mwingine kwa burudani kama vila kutazama video au kusikiriza muziki.

Kinywaji ninachopenda kunywa wakati wa asubuhi ni chai. Ninaipenda chai kwa sababu hunipa joto wakati wa aubuhi ambapo mara nyingi huwa na baridi kali inaburudisha na hunisaidia kuwa na siku yenye uchangamfu mwingi. Kunywa chai wakati wa asubuhi, hunipa nguvu zaidi na hunisaidia kuanza siku nikiwa nimetulia na nikiwa tayari kufanya kazi ya siku nzima.

Naam, nina ndege wakufugwa nyumbani, ndege wakufugwa nilio nao ni kama vile bata kuku pamoja na bata mzinga. Ninawapenda ndege hawa kwa sababu ni watulivu, wazuri na wanapendeza kusikiliza. Vile vile wana manufaa mengi kwa mfano vile kuku na mayai yake na bata na nyama yake. Kuwatunza ni jambo la kufurahisha na uwepo wao hufanya nyumba ihisi kuwa na uchangamfu na yenye amani zaidi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha mpya ya kimataifa hasa kifaransa. Ni muhimu kwa mawasiliano, usafiri na fursa za kazi na inazungumzwa katika nchi nyingi ulimwenguni. Kujifunza lugha mpya pia inaweza kunisaidia kuelewa tamaduni zingine, vyema na kuboresha ustadi wangu wa mawasiliano na watu wengine kutoka sehemu tafauti tafauti ulimwenguni.

Ndiyo mimi hujiona kuwa mtu mbunifu kwa sababu ninapenda kupata mawazo mapya, kutatua matatizo kwa njia tofauti na kujieleza kupitia muziki, kuimba na kufikiri kwa ubunifu kazini. Ninafurahia kuboresha mambo na kujaribu mbinu mpya badala ya kufanya kila kitu kwa njia ile ile.

Rangi ninaipenda zaidi ni rangi ya bluu. Ninaipenda kwa sababu inahisi utulivu, amani na kustarehesha. Na inanisaidia kuhisi umakini na uwazi. Bluu inanikumbusha anga na bahari ambayo inatoa hisia ya uhuru na upya. Ninafurahia kuona rangi ya bluu katika nguo, vyumba na hata vitu vya kila siku kwa sababu hutengeneza hali ya utulivu na ya kustarehesha. Kwangu ni rangi inayohamasisha, amani, uaminifu na hisia chanya. Na mara nyingi mimi huichagua ninapotaka kujisikia utulivu na kupata motisha.

Hekima moja muhimu ambayo nimejifunza maishani ni kwamba, subra, nidhamu, na unyenyekevu huenda mbali. Hakuna kitu kizuri kinakuja kwa urahisi na uthabiti ni muhimu zaidi kuliko kasi. Pia nimejifunza kuwaheshimu watu, kusikiliza zaidi na kuendelea kushukuru kwa kile nilicho nacho. Kuwasaidia wengine kuwa mwaminifu na kuamini mchakato wa ukuaji huleta amani na mafanikio ya muda mrefu zaidi.

Kinywaji chabaridi ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda. Ninaifurahia kwa sababu ni tamu inaburudisha na niyenye afya kwa wakati mmoja. Juisi ya matunda hunipanguvu hasa siku za joto na napenda ladha asilia kutoka kwa matunda kama vile embe, chungwa au nanasi. Uinywa pia huhisi kuburudisha baada ya kazi mazoezi au shughuli yoyote yenye mambo mengi.

Nashughulikia mabadiliko kazini kwa kuwa na akili chanya pamoja na kukubali mabadiliko hayo kadiri yanapotokea. Ninajaribu kuelewa sababu za mabadiliko hayo na jinsi yanavyoathiri kazi yangu. Ninauliza maswali ikiwa kuna jambo lisiloeleweka na kurekebisha mbinu yangu ili kuendana na hali mpya. Pia mimi huwa tayari kujifunza ujuzi mpya au mbinu mpya na ninazingatia jinsi mabadiliko yanaweza kuboresha kazi badala ya kuyapinga. Mtazamo huu hunisaidia kuzoea haraka na kubaki na tija katika kuzifanya kazi zangu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, ninafurahia hewa safi, mazingira tulivu na urembo wa asili. Hunisaidia kupumzika, kusafisha akili yangu na kuhisi nimeunganishwa na vitu vya asili. Kutembea msituni pia hunipa wakati wa kutafakari na kujiondoa kutoka kwa kelele na mafadhaiko ya siku nzima au mafadhaiko ya kila siku.

Ndio, mimi hupenda kula 'popcorn' ni vitafunio rahisi na vya kufurahisha haswa unapotazama filamu, video au kupumzika nyumbani. Ninafurahia umbile gumu na ladha nyepesi na ni rahisi kushiriki na familia au marafiki wakati wa matukio maalum. 'Popcorn' pia ni rahisi kwa sababu ni haraka kutayarisha, na ninaweza kuwa nayo au kwa kitoweo kidogo, kulingana na hali yangu. Kwangu ni zaidi ya kitafunio tu, ni sehemu ya furaha na faraja ya wakati wa kupumzika.

Malengo yangu ya kazi ni kuendelea kukuza ujuzi wangu kuwa na ujuzi zaidi na uwezo katika taaluma yangu na kuchukua majukumu makubwa zaidi baada ya muda. Ninataka kufanya kazi katika mazingira ambayo ninaweza kujifunza, kuchangia ipasavyo na kuleta matokeo chanya sehemu yoyote ninapoenda. Kwa muda mrefu ninalenga kufikia uthabiti wa kitaaluma, fursa za uongozi na uwezo wa kusaidia familia na jamii yangu kupitia kazi yangu.

Napenda kutumia muda wangu vizuri na marafiki zangu, kwa njia hii kwamba tunafurahia kuzungumza, kubadilishana mawazo na kupata mitazamo tofauti ya maisha. Wakati mwingine tunahudhuria mautukio, kutazama soka au filamu au kusikiliza mziki pamoja. Pia ninafurahia mambo rahisi kama vile kula kucheka na kustarehe pamoja. Kuwa na marafiki hunisaidia kujistarehesha na kuhisi nimeunganishwa zaidi.

Mkate ni nao upenda zaidi ni mkate laini, safi, hasa mkate mwe upe au mkate wangano nzima. Mimi hufurahia kia mshakinywa na chai au kama vitafunio wakati wa mchana. Mkate laini na mtamu kidogo una nipendeza zaidi na ninapenda kwa sababu unaweza kuliwa bila kuongezwa siagi au jamu. Ni rahisi, kujaza na ufariji.

Kwa kawaida mimi huichaji kifaa changu maramoja kwa siku, ninapendelea kulifanya kwa siku kucha, ili iwe imejaa na iko tayari kutumia, siku inayofuata. Wakati mwingine, nikiitumia sana kwa kazi, video au simu, ninaweza kuitoza malipo fupi ya ziada, wakati wa mchana ili, iendelee kufanya kazi vizuri. Kwa njia hii, sihitaji kuwa na wasiwasi kuhusu betri kufa, ninapohitaji kufanyia kazi wakati ambapo ninamahitaji nayo.

Ushauri ambao ninapenda kumpa mtu mwingine ni kwamba awe na nidhamu subra na azingatie malengo yake zaidi. Pia mtu mwingine ninaweza kumshauri kufanya kazi kwa bidii kuwa eshimu wengine na kuwa tayari kujifunza kutokana na uzoefu. Pia huwa ninawahimiza watu kujihadhali afya zao kuthibiti wakati wao vizuri na kutoogopa kuomba msaada pale wanapo hitajika. Muhimu zaidi ninawahimiza watu kukaa chanya hata wakati wa changamoto kwa sababu juhudi thabiti na mitazamo mzuri usababisha mafanikio kwa wakati.

Ninapenda kujifunza ujuzi na maarifa mapya yanayoweza kunisaidia kukua kibinafsi na kitaaluma. Kwa mfano, ningependa kujifunza lugha mpya, ujuzi wa kompyuta zaidi, muziki na mbinu za uongozi. Pia, ninafurahia kugundua zaidi kuhusu afya, teknolojia na njia za kuboresha ufanisi wa kazi. Kujifunza mambo mapya huvutia maisha, hunisaidia kukabiliana na mabadiliko na kunifanya niwe na uwezo zaidi katika hali mbalimbali.

Mara nyingi mimi hutumia usafiri wa uma kila siku kama vile mabasi au matatu. Wakati mwingine mimi pia hutembea hasa kwa umbali mfupi. Ni rahisi nafuu na hunisaidia kuzunguka kwa urahisi ninapoendelea na shughuli zangu za kila siku.

Sera za kampuni ambazo ni naziona kuwa muhimu zaidi ni haki pamoja na heshima. Sera zinazo hakikisha kila mtu anatendewa kwa usawa, kazi inapangwa na wafanya kazi wana usalama huunda mazingira mazuri. Pia ni nathamini sera kuhusu maudhurio, mawasiliano na tabia ya kitaaluma kwasababu husaidia kudumisha ni dhamu na matarajio ya wazi. Sera nzuri za kampuni huongoza wafanya kazi, kupunguza migogoro kazini na kufanya mahali pakazi pawe natija na penye msaada kwa watu wote nawo usika kufanya kazi hapo sehemu ya kazi.

Somo ni ninalolipenda zaidi la sayansi ni somo la biolojia. Ninapenda biolojia kwa sababu inanisaidia kuelewa viumbe hai mwili wa mwanadamu mimea na jinsi uhai unavyo fanya kazi katika viumbe. Baolojia inahisi kuwa ya vitendo na imeunganishwa na maisha ya kila siku hasa, afya, mazingira na mambo ya asili.

Siku kabla ya kulala, mimi hupumzika na kujiandaa kwa siku inayofuata. Ninaweza kusoma kitabu, kusikiliza nyimbo, au kutumia mda wa utulivu kutafakari. Pia mimi huakikisha kwamba nimemaliza kazi yoyote muhimu kupanga mambo yangu asubuhi na nyakati fulani kuomba. Kufanya mambo haya unisaidia, kuhisi utulivu, kuondoa akili yangu msongo na kulala vizuri ili niweze kuamka nikiwa nimepumzika na nimeburudishwa siku inayofuata.

Chakula ninachopenda zaidi wakati wa jioni ni ugali na mboga za kienyeji na protini kama vile samaki au nyama ya ng'ombe. Ninafurahia kwa sababu inajaza, inaafya na inaladha nzuri. Pia ni mlo wa kitamaduni unaofariji na napenda jinsi viungo rahisi vinavyoweza kutengeneza chakula cha jioni kiwe kitamu na cha kuridhisha. Kuishiriki na familia au marafiki uifanya kuwa bora zai.

Kuli yangu ninayoipenda zaidi ni kuimba. Ninaifraia kwa sababu inastarehesha, inaeleza, na inanifanya nijisikie mwenye furaha. Pia kuimba hunisaidia, kuunganishwa na mziki, iwe ni injili, mziki wa bongo, au nyimbo zingine ninazo zipenda. Wakati mwingine mimi huimba nyumbani, wakati wa hafla au na marafiki. Na huwa ni njia ya kufrahisha na kuburudisha na kutumia wakati wangu wa ziada.

Leo ni nahisi hali ni shwari na nahisi utulivu na hisia chanya. Ninahisi kuwa na umakini mkubwa na tayari kushughulikia chochote kinachonijia. Ni moja wapo ya siku hizo ambapo mambo yanahisi kuwa sawa na thabiti zaidi.

Mimi huweka picha zangu mtandaoni mara kwa mara lakini pale tu ninapojisikia vizuri kuzishiriki. Ninapenda kuchapisha matukio ambayo ni ya muhimu kama vile matukio maalum, safari au mafanikio. Ninakuwa mwangalifu kuhusu kile ninachoshiriki na ni nani anayeweza kukiona. Kwa sababu ninathamini faraha na ninataka kuhakikisha kuwa machapisho yangu ni salama na yanaheshimiwa bila kudukuliwa au kutumika na watu wasio kuwa na idhini yangu.

Ninashugulikia kazi ya dharura kwa kutulia na kuchukua hatua haraka. Kwanza, ninatathmini hali ili kuelewa ni nini kinachohitaji tahadhari ya haraka. Kisha, ninatanguliza kazi na kuzingatia maswala ya dharura kwanza. Ninajaribu kujipanga, kuwasiliana wazi wazi na wengine wanaohusika na kufuata itifaki au miongozo yoyote inayoekwa. Kukaa makini na kutunga hunisaidia kutatua dharura kwa ufanisi na kuzuia makosa kuto kujirudia.

Ndiyo, napenda asali. Ninaifurahia kwa sababu ni ya asili, yenye afya na ina ladha nzuri na tamu. Napenda kuitumia asali katika chai, mkate. Na wakati mwingine na itumia yenyewe katika kijiko kidogo. Pia ni nzuri kwa afya yako na huongeza utamu mzuri wa asili bila kuwa nzito sana.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu sana yani kandanda. Ninaifurahia kandanda kwa sababu inafurahisha, inanipa nguvu na inanifanya niwe imara zaidi kimwili. Kandanda pia hunisaidia kujenga ujuzi wa kazi ya pamoja, kuwa na nidhamu, na kuboresha umakini na uratibu. Ninapenda kucheza na marafiki au kujiunga na mechi za ndani kwa sababu inasisimua. Ina ushindani na ni njia nzuri ya kujumuika. Zaidi ya furaha soka pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na kuwa na afya njema, kimwili na kiakili kwa ujumla ni mchezo unaochanganya mazoezi, mikakati na starehe kwa wakati mmoja.

Mazoezi ambayo huwa ninapenda kuyafanya kila siku ni mazoezi ya kukimbia haswa wakati wa asubuhi ninapoamuka na ninajitahidi kuhakikisha kwamba nimefanya mazoezi haya japo siku tano kwa wiki na wakati mwingi nikikosa kufanya mazoezi ya kukimbia asubuhi kwa sababu labda ya mazingira au hali ya hewa huwa nitayafanya jioni. Na wakati wa wikendi huwa ninaenda kwenye gym, kuinua vyuma na kutengeneza au kujenga misuri. Ninahisi vizuri sana ninapofanya mazoezi haya kwa sababu yananisaidia kuwa imara kimwili na kunisaidia kutuliza msongo wa mawazo. Vile vile ninapofanya mazoezi haya ninajimarisha zaidi kwa sababu ningependa kuwa mwenye afya na kuwa mwenye uimara mzuri kimwili.